Rangi inayoipenda zaidi ni rangi nyeupe na nyeusi, lakini nyeusi huwa ninaipenda zaidi. Ususani huwa ninaipenda sana kutumia kwenye baathi ya, sio baathi ni sehemu kubwa ya vitu ambavyo ninavimiliki. Huwa vina rangi nyeusi mfano mashati, suruali, lakini pia simu, lakini pia hata begi langu. Pia ni na rangi nyeusi. Lakini kitu kikuu ambacho inanikumbusha ni zawadi ambayo nilipewa na baba yangu ile zawadi likuwa ni suruali. Suruali ambayo mpaka leo hii ninayo ambayo ni ya rangi nyeusi. Lakini pia kwenye namna ambavyo ninajihisi huwa ninajihisi ni kama nimevaa rangi ambayo inanipa uwezo wa kujiamini. Lakini pia utanashati na hata pia kujihisi inaonekana ni mtu bora mbele ya watu wengine. Lakini ni sehemu ambayo ninafurahi na kujivunia kuitumia rangi nyeusi.

Mimi ni mpenzi wa shati zaidi, huwa asilimia kubwa ya nguo ambazo nazimiliki ni shati au ni mashati. Kwa maana ni nguo ambazo huwa ninapenda kuvalia na suruali, lakini ni nguo ambazo huwa ninapenda. Ule muda ambao natoka nje kwenda sehemu za starehe na anasa, tuseme labda nikienda ufukweni au nikienda eneo lolote lile la kupumzika. Lakini pia huwa ninavaa hata nikienda kwenye shughuli za kikazi na shughuli za kijamii. Asilimia kubwa huwa ninapenda kuvaa shati ambalo linafunika mikono yangu yote miwili. Ili kusudi niweze kufunika mikono na ninajihisi ninakuwa ninajiamini sana wakati ninavaa shati.

Jambo la dini ambalo ni muhimu zaidi kwangu, kwanza dini yangu inanifundisha namna ya kuheshimu watu wengine wakubwa kwa adogo. Lakini pia hua inanifundisha amri muhimu na kuu za kwamba sipaswi kuua. Lakini pia sipaswi kuiba, sipaswi kufanya utapeli, sipaswi kufanya uzinifu na hata kujihusisha na wizi. Kwa hiyo kikubwa ambacho ni muhimu zaidi kwa dini kwangu ni namna ambavyo inaniamrisha na kunielekeza kufanya mazuri au mambo mema na kuyaacha yale ambayo ni mabaya.